Ndiyo napenda hesabu kwa sababu hesabu hesabu inaweza kunisaidia akili yangu iwe timamu na niweza pia kujua hesabu kama vile ya kuhesabu pesa hesabu inasaidia sana kwa sababu hesabu ambao niliweza kusoma shuleni kitambo inaweza kunisaidia saa hii kwa sababu naweza kufanya hesabu ya maisha na pia nijue vitu vingi kama vile biashara pia ni kuweza kufanya biashara lazima mtu ufanye tu lazima ujue hesabu na uweze kufanya hiyo hesabu vizuri.

Ndiyo nayatumia video kwa mawasiliano kama vile na marifiki ambao wako pale Amerikani wengine wako Turkey pia naweza kutumia video kuwasiliana nao kwa sababu wako mbali na mimi na pia pia niko na familia ambao naweza kutumia video kupiga simu na wako kwa sababu ni watu ambao wako mbali na pia hatuwezi wasiliana kwa simu kwa sababu hatujaonana nao kwa uso kwa uso pia nafurahi nikitumia video na wao.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni Juisi napenda kunywa juisi kwa sababu iNanipa motisha ninapoamka asubuhi na pia itanipea nguvu ninapofika kazini. Pia wakati wa asubuhi nimetoka weza kutoka kufanya mazoezi yangu Pia naweza wa kublend juisi ya matunda na pia naweza kunywa ili niweza kupata nguvu kabisa ya kuenda kazini Hii ndiyo inae napenda kunywa hio juisi asubuhi.

Sifa nzuri wa kiongozi mwema ni kiongozi ambaye si mwongo Kwa sababu kiongozi hafai kukudanganya nchi Kiongozi pia anaweza kudanganya nchi na nchi haitaenda mahali pazuri. Sifa nzuri wa wa uongozi bora ni kiongozi ambaye anaweza kuielekeza nchi mahali pazuri na uongozi ambaye ni biya siri Pia hii inaweza kusaidia kwa kuongoza nchi nchi itaweza kuwa bora na uchumiu taweza kustawi.

Mimi napenda kuongea, sipendi kuandika, kwa sababu kuandika ina, inachukua muda mwingi, na inachukuwa nguvu mingi. Kuongea pia ni rahisi na, inaweza kuchukua muda mfupi kuongea. Mweni kuungia wanawezo kutua waduba fupi na pia. Wanawezo kusema vitu mingi, kama kuungia kundika, kuungia nachikomu da mweni. Napea kuongea ni rahisi sana. Wanawezo kuungia, kama wanawezo kuungia wuzuli mbeli awatu, wanawezo kuungia wuzuli.

Ninawasiliana na wafanyikazi wangu kutumia simu wakati tuko umbali na hatuwezi kwa pamoja, tunaweza kuwasiliana lwa kutumia rununu Pia tunawasiliana kwa njia wa kuongea wafanyikazi wangu, tunaweza kuelewana Pia kama tuko na kazi ambayo tunahitaji wa kugewana, pia tunasaidiana ili kazi huo iweze kumalizika Pia wafanyikazi wangu wote wazuri na ivyo tumezoena na wawo.

Njia yangu ya kusafiri kil siku naweza kutumia matatu kutoka mahali moja ama hadi kwingine. Pia matatu hunisaidia kufika kwa sababu matatu kenya ni mingi sana. Na pia inaweza kunisaidia kutoka mahali moja hadi kwingine. Pia sasa zingine naeza kutumia piki piki, piki piki ni njia bora ya kusafiri na inaweza kupatika haraka na inaweza kunifikisha mahali ambapo natajwa kufika haraka.

Napenda zaidi mwezi wa Disemba, ni wakati wa mapumziko ya sherehe na kukutana na familia na marafiki, pia huwa hali ya furaha na kutafakari mwaka uliopita huku nikienda kwa mwanzo mpya wa mwaka unaofuata, pia Disemba ni mwaka ambao unaweza Unaweza kujipanga kutokana na mwaka ambao unaanza mwaka ujao.

Somo ambayo niliweza kupenda shuleni ni somo mingi sana, niliweza kupenda somo la kemia, isabati, biologia hizo ndio somo ambayo niliweza kupenda nikiwa, pia historia nikuwa napenda sana, nilikuwa napenda biologia kwa sababu biologia ningeweza kueleza vile mwili wa binadamu unaofanya kazi na pia, vile mimea unaweza kufanya kazi pia historia iliweza kuelezea pia isabati inasaidia kwa sababu isabati imeweza kufanya nikajua kufanya maths mingi naikaweza kunisaidia katika kufanya kazi yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama. Nimeweza kufuga wanyama kama vile kuku, ngombe, kondoo Nimeweza kufuga wanyama na mnyama ambao anasaidia sana ni kuku. Kuku anasaidia kwa vitu. Kuku pia anaweza kusaidia kwa kupata mayai na nyama na pia ng'ombe anasaidia kwa kupata maziwa Nimeweza kufuga hao wanyama wote na pia kondoo kuweza kuuza hao mfugo ataweza kupata pesa ambayo itakustahimili.

Kupiga kura ni njia ya kushiriki maamuzi katika jamii au taasisi yoyote. Kupiga kura kunatoa nafasi ya kuamua kuhusu viongozi sera au maamuzi humu na husaidia kuhakikisha kila mtu anasikika ni sehemu muhimu ya uwajibikaji na demokrasia. Kupiga kura inasaidia kuchagua mtu ambaye unayempenda na pia mtu ambaye ataweza kufanyia kazi nchi.

Kipindi cha televisheni ambacho nina kipenda ni kipindi ambacho kinakuanga saa moja usiku kinaitwa maria. Napenda hicho kipindi kwa sababu ina kwa sababu wale watu ambao wanao act hio kipindi. Hio kipindi ni nzuri kwa sababu inanifunza, inanifunza vitu ambavyo sikuwa najua maishani. Hio kipindi wameeza kuaktia huko nchini kwetu na pia wameeza kuweka watu ambao wanaeza kuact vizuri.

Mimi ninapenda chai kwa sababu chai na maziwa na maziwa inaweza ina vitu mingi. Kwanza kabisa maziwa ina protini na vitamini na pia hizo vitu mbili inawezakusaidia mwili. Ili mwili uweze kustawi, uweze kuwa na immune mzuri na pia uweze kushinda, usiweze kushikwa na magonjwa mengi. Sipendi kahawa kwa sababu kahawa mtu anaweza kupika kahawa na majani pekee naipenda kitu ambacho kina maziwa na maziwa naipenda kabisa kwa sababu inaweza kunisaidia.

Ndiyo mimi ni mtu ambao napenda kula sana kukula pia ni moja ya talanta yanga ambayo napenda kufanya kupenda chakula kitamu chakula ambacho mimi nakipenda ni Chips pamoja na kuku kwa sababu hiyo chakula Inakuanga tu tamu sazingine wakati ni mimi niko free na sina kazi naweza kuenda hoteli na pia naweza kuwaorder chakula na niweza ku. Hii yu chakula ni kitamu kwa sababu Pia chakula kitamu kinaweza kufanya uwe na afya njema na pia uwe na mwili mzuri.

Mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu. Wazazi wangu pia walinifundisha jambo muhimu katika maisha yangu. Pia walimu wangu pia waliweza kunisidia kwa kunifundisha vitu ambavyo maisha naweza kufanya maishani vitu vizuri na vitu vibaya. Pia walimu wangu waliweza kunifundisha kuwa na discipline na kuwa mtu mzuri katika jamii yangu na pia kuheshimu kila mmoja na kuheshimu wazazi wangu.

Nguvu zangu ni mingi kazini kazini naweza kuwa na nguvu ya kuandika pia kutype katika kompyuta. Nguvu yangu pia naweza kuwa kusaidia watu kazini kwa kubeba vitu hizo ndio nguvu yangu kazini pia watu ambapo wanapogombana kazini naweza kuwarekebisha na pia watarudu kuwa sawa na pia wataweza kuelezana vizuri hiyo ndio nguvu yangu kazini.

Tendo cha wema ambaye nimweze wa kufanya maishani mwangu ni kusaindia wale watoto ambao hawa jiwezi hiyo ndo kitendo uwe cha wema ambaye ni huwafanya ni mweze pia kuwaletea viyakula watu pia watoto ambao hawana wazazi wao na wanaishi kwenye streets humunchini ni meweze wa kuwasaidia kuwa pelekea chakula na pia kuwasaidia vitu ambavyo hawana pia nimewasaidia wengi na kuwasomesha na pia weze kupata elimu bora.

Simu yangu naweza kutumia kwa kazi mingi sana, simu yangu naweza kutumia kwa kuongea moja kwa moja na watu ambao tunaofanya kazi na wao. Pia simu yangu naweza kuongea na marafiki zangu ambao wako mbali, pia tunaweza kuonana moja kwa moja kutumia video na watu ambao wako mbali. Pia tunaweza kuonana na watu ambao hawako humu nchini, na ni watu ambao wako ng'ambo pia tunaweza kuongea na hao, na hili litafanya kujuana na watu.

Ndio nimeweza kufanya kazi la kujitolea katika kanisa langu nimweza kufanya kazi la kujitolea kwa kuchanga mchango ambao uliweza kufanya kanisa langu likaweza kujengwa Pia nimweza kufanya kazi la kujitolea kwa kusaidia watu ambao hawajiwezi watu ambao wako mtaani na pia watoto ambao wako mtaani hawana kazi nimeweza kuwasaidia kwa kuwapa chakula na pia kuwasaidia watoto wengine waiingie shuleni waeze kupata elimu bora.

Mimi napenda mfumo wa android naipenda kwa sababu ni rahisi kutumia ina chaguo nyingi za kibinafsi na inapatikana kwenye aina nyingi za simu Pia napenda uhuru wa kutumia programu mbalo mbalo kulingana na mahitaji yangu Pia napenda kutumia mtandao wa twitter kwa sababu inaweza kunisaidia.

Ndiyo mimi napenda kusoma maoni mtandoni. Kama vile mtandao wa Twitter pia napenda kusoma maoni ya watu. Napenda kujaliliana na watu napia kuwana vile watu wanafikiria. Humu mchunu tapeta pia kuna vitu mingi vingi ambavu watu wanaweza kufikiria. Saa zingine pia unaweza kusoma hizo maoni za watu wanaweza kuelimika. Kwa sababu watu pia una mambo mingi ambavu unaweza kufunza.

Mimi kwajumla napenda mbwa kwa sababu mbwa anatabia nzuri sipendi paka kwa sababu paka paka pia hana anatabia nzuri vile kama mbwa mbwa anaweza mbwa anaweza kutrainiwa ataweza kushika tabia nzuri lakini paka paka hawezi kutrainiwa na pia paka anatabia mbaya lakini paka kwa mbwa pia anaweza kuchunga kompaundi yako na hakuna mtu ataweza kuingia bila hidhani yako.

Ndiyo mimi nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa maisha yangu. Nimeweza kuanzisha biashara mingi kama vile saa hizi nina biashara ambayo naweza kuuza mitumba. Hizi ni nguo ambazo ni second hand clothes na pia nimiweza kujikimu katika maisha yangu. Biashara pia imeweza kunisaidia pia wakati mimi ni, inaweza kunisaidia ili niweza kujikimu katika maisha yangu.

Kumbukumbu ya kutisha ni liyo na ayo ni wakati nilipofata ajali ndogo barabarani ingawa siku pata na jeraha kubwa ilikuwa ya kutisha kwa sababu ilinifanya nishike kamba kamba za maisha na kuzingateo salama zaidi Kumbukumbu hiyo ilifunisha kuwa makini, subira na kutuchukua mambo, kwa urahisi si Pia ilinifanya niweze kuwa na mtabasambu bora nikiwa barabara.